Napenda kula njia nyumbani kwenye restaurants au cafes zenye mazingira tulivu, safi, hasa zinazo toa chakula kizuri kwa bei ya kawaida. Pia napenda chakula kama chipsi, mishkaki na kuku choma, mradi iwe safi na imeandaliwa vizuri. Kula nje hunipa nafasi ya kupumzika, kubadilisha mazingira na kufurahia chakula bila presha ya kupika nyumbani.

Mchezo ningependa kujaribu ni kuogelea kwa sababu ni mzuri kwa afya ya mwili mzima, hupunguza stress na hunisaidia kuwa fit, pia ningependa kujaribu yoga ama kickboxing kwa sababu vinajenga nidhamu, nguvu na kujiamini kila wakati.

Ninashugulikia wateja kwa heshima, subira na mawasiliano mazuri, kwanza ninasikiliza mahitaji yao kwa makini ili nielewe wanachotaka, kisha ninawapa majibu au huduma kwa njia kitaalamu, nikikosea au kukiwa na changamoto na kubali kutafuta suluhisho haraka ili mteja arithike. Lengo langu ni kuhakikisha kila mteja anajisikia kuthaminiwa na kuhudumiwa vizuri.

Ninahifadhi data yangu kwenye vifaa salama na majukwaa ya mtandaoni kama vile google drive au barwa pepe ili iwe rahisi kupata na iwe salama pia nahakikisha nina nenosiri imara na nikafanya backup mara kwa mara ili kuepuka kupoteza data.